Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kupata ni pale ambapo nilikuwa kazini. Kulitokea changamoto baina ya wafanyikazi wenzangu na mimi. Lakini tukaweza kukaa chini na kuweza kutatua changamoto hiyo kwa kufuata hatua stahiki na mikakati ambao tuliweza kuiandaa kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Lakini hapo awali hatujawahi kuwa na uzoefu au namna gani tunaeza tukafanya tatizo hiyo au lakini kupitia tukio hilo ningeweza kupata uzoefu ambao ulieza kunishangaza kwamba naweza kutatua matatizo au kutatua changamoto mbalimbali kwa kufuata hatua stahiki zinazotakiwa.

Siku zote ninapoanza kazi, huwa napenda kwanza kumtanguliza Mungu, kwa kusali, ili aweze kuniongoza, nikaweza kufanya kazi kwa usahihi, kulingana na ninavyoamini. Lakini pia, kitu kingine ninachopenda kukifanya, ni kufuatilia au kuweza kujua kwamba kazi, inataka kufanyiwa kitu gani au matokeo yake inatakiwa yaweje, ili nisiweze kufanya kazi kwa kukosea.

Huwa nanapenda kuomba msaada sana sana kwa yule mtu ambaye ana uzoefu zaidi yangu mimi au anajua nini anakifanya au anajua nini kazi inataka ifanyike. Hivyo inayokuwa ni rahisi mimi kuweza kupata msaada sana sana napokuwa kazini na napokuwa nahitaji msaada.

Tabia ninayoipenda kwa watu wengine ni tabia ya kuwa na umoja, kuwa na upendo, kuwa na uaminifu, pamoja na kuwa na mshikamano kwa kuwa vitu vyote hivi vinaonyesha na vinaashiria ya kwamba sisi sote ni binadamu na tunakuwa tunategemeana hivyo bila hivo vitu ambavyo ni upendo, umoja, ushirikiano na mshikamano. Hatua isikuenda pale ambao tunakuwa tunastahili, kuenda au tunapokuwa tunatarajia kuenda. Hivyo, vitu hivyo mi huwa navipenda kutoka kwa, i mean tabia hizo ndio ambazo nazipenda kutoka kwa watu wengine.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaone kwa kuwa, kwanza inakuwa inaniokolea muda, lakini pia inakuwa inanirahisishia mimi kuweza kukipata kitu ambacho nakihitaji ambacho kipo mbali na mimi, badala ya kusafiri au kuenda umbali mrefu, nawenza nikakinunua tu mtandaoni na kikaletwa mahali ambapo mimi niko.